Jee, wajua ya kuwa upendo ndiyo kitovu cha ibada yetu kama binadamu hapa duniani. Katika madili yote, upendo wakweli ni muhimu kati ya dini zote, iwe za kikristo au zaki islamu au budha kwa sababu kutuwezesha kuishi pamoja kwa amani, kueza kusaidiana na hata kutimiza malengo yetu. Fadila zote zinamwelekeo wa upendo wa kweli, iwe kujali, au msaada, au umoja, au msamaha. Kwa hivo upendo ni jambo la muhimu zaidi kwangu kuhusu dini.